Mara mwingi watu kula chakula ambacho, kinacho na mafuta ambacho, kimelainika ambacho, nikichakula ambacho kitakua kitamu na, chakula ambacho kitakua kizuri kwa mtu kukikula sana. Sa mafuta kisicho na mafuta, hakiezi iva vizuri, mara hakitakuwa na ladha ya kulika sana sana. Mlo watu anao watu anaoupenda.

Tukio la maisha katika maisha yangu ni kuenda kanisa na kuabudu Mungu na kufanya kazi inayofaa na usikue mpunifu na uwe ni mtu ananafanya kazi chafu, ni mtu ananaishimika, mtu kuweza kuwa na kulinda tukio lake linalofaa.

Tukio mema katika maisha mtu anaezafanya wema mwingi kama vile kusaidia wenzake jirani na kufanya vitu zinavyofaa. Vitembo za wema ni mingi mtu anaezafanya kuwaokolea wenzake na kuweza kuwa mtu mwema katika kwa watu wengine ili uweze kufanikiwa. Wema ni kitu mzuri kwa wakati unachokifanya wema haulipi lakini bora mtu unafanya.

Napenda kutumia kuandika kwa mkono, ukitumia na mkono ukiandika kwa kompyuta pia mkono usaidia kwenye katika kuandika na sana sana sana lakini kwa wakati wa teknolojia watu hutumia sana kompyuta ili ujumbe kufikisha mtu kwa haraka kufanya kazi kwa haraka.

Kwa wiki maktabani unaezaenda hakuna huwezi enda maktabani ama unakoza. Watu wanaenda maktabani ni watu wanakosa ama wenye koti imiamulia ili waweze kusomea ua mashitaka ili wakiwa maktabani ili waweze ili sheria itimizwe ili mi sijawai enda maktabani.

Kitu nachokipenda kuhusu mtaa wangu, mtaa wangu unapendeza ni mtaa ambao ni msafi si mchafu, ni mtaa unao watu wanao roho mzuri. Hicho ni kitu ambacho napenda kuhusu mtaa wangu na mtaa wangu ambao na upenda sana. Mtaa wangu ukona uwanja ambao ni kubwa ambao watu wanaeza cheza mpira, ni mtaa ambao ni mzuri sana, ndio maana naupenda sana. Kwa kila njia kila mtu anapaswa afae kupenda mtaa wake.

Na arufu naishirikiana naipenda ni arufu ya manukato hiyo arufu naikumbuka nikijipaka wakati nilikuwa na naenda mitini inahisi ya arufu sana mkubwa wangu amejikaa na arufu iyo inakumbukumbu mingi kuihusu iyo arufu nikieza ipata nasi.

Napenda sana kutembea kwa mguu kwa sababu ukitembea kwa mguu hii ni kufanya zoezi na kubushti stamina ya mwili wako ilikuwa na nguvu na kuweza kupea mwili wako exercise kwa siku ili kutembea ni kitu kinafaa nani healthy kwa mdistansi ili mahali unajua pa kurudi. Ukenda mbali, unaeza tumia vifaa vya kusafiri kama vile gari na baisikeli na vitu mbali mbali lakini kutembea kwa mguu mimi napenda kutembea kwa mguu.

Zawadi mzuri ambayo nimewai pokea ni kupewa simu ya samsangi ambayo ni simu ilikuwa kubwa ambayo ni simu mzuri hiyo ndio zawadi mzuri nimewahi pokea na watu wengi sana hufurahia ambapo wanapokea masimu kama zawadi hiyo ni kitu ambacho kinakuwanga kizuri.

Napenda kukimbia sana ili kuweza kuwezesha mwili wangu ili uwezi kufanyisha exercise ili kuwa mzuri na kuwa na afya mjema. Napenda kukimbia sana sana wakati naeza endea asubuhi naamuka napiga maraundi kukimbia na kuenda na kurudi makilomi.

Sipendi kununua viatu mtandaoni kwa sababu uneza nunua kiatu mtandaoni uletewe kiatu ni mbovu si ambacho kiatu ulichokitaka vilivyo ambavyo vile ulikuwa unakihitaji quality mzuri. Mtandaoni inaeza kuletwa, inaeza dileisha kiatu haikuji mapema ukiweka order yako. Lakini ukinunua kiatu wewe mwenyewe, ni unachokiona, na unakiangalia vizuri. Unaona makosa yapo wapi ili uweze kukinunua. Mimi sipendi kununua viatu mtandaoni. Na napasa kuambia watu waache kununua viatu mtandaoni.

Kitanda kizuri, kitanda si kwa sababu kitanda kizuri kinavutia, kinaeza fanya room yako, ieze kuonekana vizuri na kuweza kuonekana kwa mpangilio mzuri. Kitanda ambacho ni kizuri ni kinakuanga, kinaonekana kwa utalaam na ustahiri na ni kitambo kinafaa.

Lengo langu kule kazini refu ni kuwa lengo la kuwa sekretaria ilo ndiyo nimepewa opportunity la kufanikiwa kazi ni na kulitenda sana ilo ndiyo lengo lanu la muda mrefu sana ninao kule kazi ni lengo la sekretaria ambao ni lengo ambao lina kazi nyepesi sana kuna kustrugle sana na usa.

Changamoto ambazo ninazikupana nazo kule kazini ni kuchelewa. Kutupo wa kandaliwa mapema na kutupo pelekwa mshahara kulipwa mshahara. Muda unaofaa machangamoto ni mingi kule kazini kama vile fifaa za kazi kuna zingine zilipoza, zingine zimekula, miaka mingi, haiezi fanya vizuri. Changamoto kama hizo utufanikia.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni kwa wale wanaoisikiliza na wale watu wanaopenda na watu wanaopenda wanaokuwa na watu.

Makosa kazini nashugulika sana kwa kujirekebisha na kupokea adhabu. Hizo ndiyo ni vitu ndazo ni kujifundisha kwa matokea ya kazi ya makosa ya hapo wa baarini. Ili uweze kujifundisha mize. Makosa ni kupewa adhabu, kupitia kudurusu mafunzo ya kazi. Ili usifanye makosa tena. Kupelekwa kuna wale wakuhipa. Upelekwa kazini, upelekwa polisini. Ili wawezo kupitia adhabu ya.

Hapana sivai miwani wale ambao wameharibika macho ndiyo huvaa miwani ili kuweze kuoana wakati wa jua kali ili waweze kuwa na vishoni poa. Mimi sivai miwani lakini zile za sun glasses wakati niko pale beach ndiyo naeza vaa miwani ili kukujizuia juu wakali.

Napenda sana kusikiza aditi za ajabu sana zile za majitu wanao kula wanakijiji na hao ushtuwa sana na watoto. Zile ni adithi ambazo za kina zinaoshtuwa zinaaga watoto ili kuwashtuwa walale wafanya kitu kinachofaa ili waweze kwa adithi. Hizi ni aditi zilikuwa na maadili zile enzi za samani ambazo zinafundisha sana kwenye shuleni na kuwa ni ukweli nyumbani na kwa mababu. Wakiwa katika kituwe cha familia. Maadili haya yanafaa kufunzwa sana hizi stori za ajabu sana nazipenda sana. Ni stori ambazo ni mzuri. Zina maadili na zinafundisha na zinastailisha sana na ni story ambazo zinaambiwa watoto hadi wakati huu hii jamii yetu ya kisasa.

Kule kazini nakaribisha wafanyikazi wapya kuwaonyesha orodha ya kazi na kuwaonyesha vile kazi ufanyo kueneza kuwakaribisha kuwajulisha vile kampuni huendelea kwa majina na kuwarekebisha kwa makosa wasiyoufanya na kuwaongelesha vizuri kama mzuri wa.

Napenda kuzifanya kazi za nyumbani ambavyo kazi raisi kama vile kuoasha vyombo kushirikia vitu kwa nyumba kufanya. Hizi ndiyo kazi za nyumbani alafu ndiyo zinakuwa raisi kufanya wakati wa asubui unapoamka kuoasha vyombo kuosha nyumba inamaikishwa imenukia vizu.

Mchezaji wa mpira wa kikapu ambaye namjua ni Bryant Kobe Bryant ambaye ni mchezaji maalum sana nampenda mchezaji huu vile ambavyo anavyocheza ajabu na akicheza hiyo nakumbuka ni mchezo waliocheza na Celtic huko Chicago Bulls ni mchezo mzuri wakati huwa akipocheza.

Nanunua vitu zangu kwa duka kubwa ambalo ni supermarket ambayo ni vitu hununuliwa huku kama marashi, manukato na vitu za vyakula kama soda vinywaji kubwa kubwa. Duka la supermarket hapo ndio unaweza pata vitu mingi na napenda kununua mboga kama kwa vibanda kule sokoni ilikuweza kusapoti wengine.

Napenda sana kucheza michezo za ubao ambapo tunacheza na marafiki nakumbuka sana nikiwa kidato cha tatu ambapo tulikuwa tunacheza michezo ya ubao ambao ni unajifurahisha sana mchezo wa ubao ni mchezo mzuri na mchezo unaokubalika na ni mchezo huu ndio hauumizi.

Timu nayoipenda sana ya mguu ni timu ya mablues ama ni timu ya chelsea napenda timu hiyo tangu nikiwa darasa la tatu na nakumbuka mchezo hiyo ya kushangaza ilicheza na timu ya arsenali na napenda kueleza mchezaji katika hiyo timu anaitwa Cole Palmer ni mchezaji mzuri sana ninapenda.

Napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole wakati naenda kukula ama wakati naosha nguo inafufa. Ili iweze kusaidia kuweza kufunjisha ama kuumiza kidole chako ili kiweze kufanya kazi kwa usalama. Je napenda iyo mfumo sana mtole wa usalama wa vidole. Unakuwanga taratibu na ni kitu sana kinaeza saidia ugeneration ya sai. Kwanza jamii ya sai, kwanza inavyosama kutuliza vitu vye mwenendo sa mtiani ili yaweze kufanya. Watu hao hupenda sana kuelezeshwa ili waweze kuchukua atua. Yao ili kuweze usalamu wa vidole umepiliwa gratipa na kufanywa filiivyo sana kama vile mchini.

Napenda sanaa ya aina mingi, kuna ile sanaa ya mirameta, ile sanaa ya dhahabu, hizo ni sanaa ambazo zinazovutia na zinawateka watu wengi sana katika maishani hii, sanaa hizi ndio zinafaa kutumiwa na kwa watu wengi na watu wenye wanafaa kuwa nazo sana katika maisha.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliana ni kutuma wamba wa majumbe sana katika fifa za, televisheni zinayo kontroli, vitu za speaker zile kubwa kubwa ambazo kila msee anayeongea anasikika na kila mtu kazini. Kimbo hiyo kazi kia mawasiliano ni kitu kizuri sana kwanza kwale kama mi sekritari na tumanga ujumbe kwa kila mtu anayeusikiza na watu huskiza sana wakiwa wengi katika iyo eneo lingi la mawasiliano linaweza kuwa mzuri sana na naweza kutumika kwa watu wenye wanajua ambalo muhimu.

Kazi nayoidhamini sana ni kazi ya usekretari. Hiyo ndiyo kazi ambayo naithamini na ni kazi ya kuheshimiwa na watu wengi. Na ni kazi rahisi sana na ni kazi nzuri sana kwa watu wanaoitambua na watu wanajua kufanya kazi zao vizuri sana. Hii ndiyo kazi ya usekretari ambayo watu wengi wanahitaji.

Mafunzo ya kikazi ambayo yamenisaidia zaidi ni ku kuwa na adabu na kuwasikiliza na kuwa na adabu njema, kuwa na maadili mema na kuwa kujua vile unaweza fanya kazi yako vizuri na kuweza kuzitimiza. Hizo ndiyo mafunzo mazuri sana ambayo hunisaidia kule kazini.

Mchezo ambao mi napenda kucheza ni mchezo wa mpira wa mguu, huu mchezo ndio unafutia na mchezo una entertain, hii ni sana ukiwa na marafiki zako tunapenda kwenda huko kasarani na kucheza wa mpira huo sana kwa kandanda na kujifurahisha na kufunga mabao mengi sana na kuselekelea.

Rangi yangu sana inayopendeza ni rangi nyeusi ambayo ni rangi nzuri inayo pendeza inayovutia. Na ukiweza kuivaa haiwezi kuchafuka haraka ama ni vingumu mtu kugundua kama imechafuka. Rangi nyeupe na nyeusi sana sana nyeusi ndiyo huwa nzuri.

Kuboresha michakate ya kazi ni kufuatilia sheria na kuwa mbunifu na kuwa na mtu wa anae sikilizia wa kubwa wake watu wa kueneza majumbe yanayofaa. Watu anayeongea na marafiki wake kwenye kazi, sana na kuifanya kazi na opazo una kuporesha vitu kama hizo utafanikiwa kwenye kazi.

Upendelea upepo sana juu wakati hapa pwani sana kuna joto jingi na unaweza kupenda kunaweza tumita kuwa kwa upepo. Kwa sababu ya majoto jingi upepo husaidia kuteremusha teremberecha ambayo ime katika mwili ili uweze kufunction vizuri na kuweza kuwa na afya mzuri na kuwezesha mwili kupumzika na kuweza kurest na kufanya kazi kwa utaratibu.

Napenda kutembea katika tamaki rodi, katika barabara ya lami kwa mtaa yetu napenda kutembea pia sana kwa sababu najionea mambo mazuri mazuri kama vitu zinaovutia magari kubwa kubwa hapo ndiyo mimi hupenda kutembea sana sana na kila mtu anapaswa kujionea vitu mzuri.

Kupenda kuwasiliana na watu, ningependa kuwasiliana nao katika vita, endo mitandao ya kijamii sana sana kule mneti, kutumia whatsapp, internet, hapo ndio unaweza wapata kuwasiliana kwa haraka, na njia mzuri sana kwa kuwasiliana na njia mwafaka ya kutii sheria.

Kushugulikia kazi kazi yangu kazini na penda kufanya kazi yangu vina vyofaa na penda wakati wa free break na kunyoki chapter saa iliku.

Ninaye cheza nae mara mingi ni dadangu mdogo na dadangu na kakangu mdogo ndio mimi hucheza na wao mara kwa mara mara nyingi sana mchezoni za kupumzisha za kifamilia na kuweza kuishi salama sana kama hii maisha sana ya kufurahisha ambaye tumepewa na mungu.